Baada ya siku mrefu ya kazi ama masomo, mimi hupumzika kwa njia mbalimbali ili kuurejesha mwili na akili yangu kwanza, napenda kukaa mahali tulivu nyumbani na kupumua kwa utulivu ili kuondoa uchovu. Pia husikiliza muziki mpole au kuangalia kipindi kifupi cha televisheni kinachoniburudisha.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano kazini. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kuzungumza vizuri na wenzangu. Wakubwa wangu pamoja na wateja. Nilijifunza na kusikiliza kwa makini, kutoa maoni kwa heshima na kutatua changamoto kwa mazungumzo mazuri. Kupitia mafunzo haya, ufanisi wangu kazini umeongezeka na uhusiano wangu na wengine umeimarika.

Huwa nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara ili viwe safi na kudumu kwa muda mrefu kila siku na hakikisha vifaa ninavyo tumia sana kama simu na meza vimefutwa ili kuondoavyo vumbi na uchafu. Vifaa vingine kama viatu begi au vifaa vya masomo huvisafisha mara moja au mbili kwa wiki kulingana na matumizi yake.